Wakati wa jua kali, mimi hujikinga kwa njia mbalimbali ambazo nimejifunza kutokana na uzoefu wa maisha na umuhimu wa kujilinda kiafya. Juakali linaeza kuonekana la kawaida hasaa katika maeneo yenye hali ya hewa ya joto. Lakini, kwa upande wangu nimegundua kuwa bila tahadari linaweza kuleta madhara makubwa ya mwili na kiafya kwa jumla. Ndiyo maana hujikinga dhidi ya jua kali na imekua sehemu yangu ya maisha ya kila siku kwanza kabisa mimi hujikinga kwa kuvaa mavazi yanaofaa napenda kuvaa nguo nyeusi, nye pesi, zenye rangi hafifu kama nyeupe na rangi ya krim ambayo hazivutii joto sana nguo hizi hunisaidia kuhisi baridi kiasi hata jua linapokua kali pia huvaa nguo zenye mikono mirefu pale inapoonekana ngozi yangu inaeza athirika na miale ya jua moja kwa moja ili kukinga ngozi yangu dhidi ya miale hiyo pili napenda kutumia kofia au miwani ya jua kofia hunilinda kichwa na uso dhidi ya jotokali huku miwani ya jua ikisaidia kulinda macho yangu, baada ya kuanza kuvaa miwani ya macho kwa ajili ya kuona vizuri. Niligundua pia umuhimu wakulinda macho dhidi ya mwanga mkali wa jua hii hunifanya nijisikie salama zaidi na kupunguza usumbufu wa macho wakati wa jua kali mimi pia hujitahidi kubaki kwenye kivuli kadri inavyowezekana ikiwa niko nje ya shughuli fulani hupanga mapumziko chini ya mti au sehemu yenye kivuli kivuli hunipa nafasi ya kupumua na kupunguza joto ya mwili nimejifunza kwamba si lazima uwe chini ya jua kali kila wakati ili uonekane unafanya kazi kwa bidii. Afya ni muhimu zaidi. Njia nyingine ninayotumia kujikinga ni kunywa maji mengi. Jua kali husababisha mwili kupoteza maji kwa kiasi kupitia jasho. Kwa hiyo, mimi huwakikisha nina maji ya kutosha karibu nami, hasaa ninapokuwa shambani na nje kwa muda mrefu, kunywa maji hunisaidia kuepuka upungufu wa maji mwilini, na kunifanya niwe na nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za kila wakati. Pia napenda ra tibazangu kulingana na hali ya hewa wakati mwingine juwakali ufanya ni siweze kufanya kazi nzito kwa hivyo napendelea kufanya kazi nzito wakati wa asubuhi mapema au jioni wakati hakuna joto katika mchana, katikati ya mchana ninapunguza shughuli na kuchagua kazi nyepesi njiahii hunisaidia kulinda afya angu na kuongeza ufanisi wakazi badala kujilazimisha na kuathrika kiafya. Zaidi ya kujikinga kimwili, nimejifunza pia kujikinga kiakili. Jua kali wakati mwingi huleta uchovu na hasira. Mimi hujifunza kujipa muda wakupumzika, kupumua kwa kina na kutulia. Kujifunza kiakili hunisaidia kudumisha utulivu na kufanya maamuzi sahihi katika mazingira yangu magumu kupitia uzoefu huu nimegundua kuwa kujikinga wakati wajuwakali ni ishara ya udhaifu bali ni hekima ninjia ya kujipenda na kuthamini mwili wangu leo ninapokabiliana na jua kali nafanya hivyo kwa kuelewa tahadhari. Nikijua kwa mba afya njema hunipa uwezo na kuendelea kufanya kile ninachokipenda kuishi na kuishi maisha yenye tija kwa ujumla wakati wa juakali mimi hujikinga kwa mavazi sahihi, kofia na miwani, kunywa majimengi, kubaki kwenye kivuli na kupanga kazi zangu kwa busara njia hizi zimekua ngao zaidi, dhidi ya madhara ya jua na zimenisaidia kuendelea na maisha yangu kwa afya na nguvu.